Changamoto gani unakutana nazo kazini? Kwa sababu kazi yangu ninapatana na wateja. Unapata wateja wengi, kunaeza pata kunaeza kuwa na mteja ambaye anaweza kuwa na hasira. Na kutolea wewe hasira yake. Ama changamoto nyingine ni kutembea na uchoke. Na ni kwa sababu babu kazi yangu inanihitaji nitembee sana.

Je, umewahi kufuga mnyama? Aha, naam. Kwa muda uliopita kidogo kama miaka minne mitano iliyopita, tulikuwa tunafuga paka tukiwa na familia yetu. Sijui, kama ni kufuga ama hiyo ni kumweka kama pet. Lakini tulikuwa na paka, naam.

Unapenda kufanya nini wakati wajua kali. Naam, ninaweza sema mara mingi mii napenda kuogelea. Jua inapokuwa kali kabisa. Napenda kuogelea na kukaa karibu na ziwa la maji ama mahali ambapo kuna maji mingi.

Je, umewahi kununuwa tikiti za Tukio la hasha sijawahi kununua tikiti kwa sababu wakati wa mapumziko ama wakati wa kutulia mimi napenda kukaa nyumbani na nipumzike ama nitulie. Lakini labda kwa muda unaokuja ninaweza nunua lakini la hasha sijawahi nunua tikiti.

Una jistawisha vipi wakati walikizo kwa mara mingi wakati walikizo mimi hupumzika tu nyumbani na lala na tazama runinga na kwa mara moja moja hivi naweza kuenda nje kupatana na marafiki zangu na tukaweza kuenda labda tukala ama tukaenda tukacheza michezo.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Naam, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Na naona kununua vitu mtandaoni, inaweza kuleta muuzaji na mnunuzi pamoja. Unaezapata labda muuzaji ako mbali na mnunuzi, ama mnunuzi ako mbali na muuzaji. Na kununua mtandaoni inaweza kuwaleta wote wawili pamoja na wakaweza kufanya biashara vizuri pamoja.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku Aha naweza sema kwa sababu kazi yangu ni kazi ina ni hitaji ni shinde mtandaoni naweza sema muda wa labda masa tisa kumi hivi na.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Naona kama tu tumezungumza kuhusu harufu nayoipenda zaidi, lakini nitarudia tu. Harufu ni nayoipenda zaidi, kuna harufu mbili ambazo hunipendeza. Ya kwanza ni harufu ya manukato ambayo inanukia kama maua. Ya pili ni harufu ya mchanga kunapokaribia kunyesha. Izo ni harufu mbili ambazo hunipendeza kabisa.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Ninapotoka kazini, mimi hukuja na natengeneza chakula cha jioni. Alafu kutoka hapo, naingia bafuni, naoga, alafu narudi nakuja natulia kwa katika chumba changu cha malazi, napumzika, alafu muda unaposonga na lala.